Mimi nikiwa na ratiba huwa nafika mapema na mimi ni mtu wa kufika mapema nikiwa kwenye ratiba au kwangu kama nikiwa kwenye mpango fulani huwa najitahidi nafika kwa wakati ndio nafika mapema kabisa.

Kusema kweli mimi napenda kuvaa ndevu, kunyoa ndevu sipendi, ila hua napenda kubadilisha style za ndevu. Lakini napenda nikuwa na ndevu kabisa. Hiyo napenda kabisa, nikuwa na ndevu. Lakini ndevu ziwe nyingi tu, ndevu za kawaida.

Hiyo hiyo napenda, hiyo napenda wakati nilikuwa nafanya tease, wakati huwa nafanya tease spot, hiyo napenda huwa nafanya kwenda mahali parefu, nilikuwanapenda kufanya hiyo, na kinga, au napenda kwenda na mguu, hiyo nafanya.

Kawaida nikiwa na familia tunajadiliana kwa kulingana na lengo la maisha, tunaangalia watoto, mke wangu tunaangalia vipi, tume mipangilio yetu iko vipi, kisha kama kuna kauli fulani tunaangalia, kama kuna mwenendo ambao uko sahii tunakosoa, ndio hivo tunasaidizana kimawazo na kulea familia.

Na kuhusu wasilishu mna na hisi vizuri, niko sawa, tau wasi husonda sa hivi niko na unisawa kabisa, mimi huwanapenda mba ya connection, hiyo nikitukizuli kwa sababu wanajua vitu vipya, wanajua hiki wala kile, na kinanisaidia na mimi mwenendo na kuenda na wakati.

Mi kawaida kazi na ya thamani zaidi kazi faya mbiashara. Mimi kwa sababu minapenda mambo ya biashara. Mimi nasema hivu kwa sababu mimi nauza, napata faidha, alafu na maendeleo, mutaju una panda, hiyou kazi napenda kabisa, marketing, business.

Mtandawaini hua natumia saa mbili ama tatu. Kwa sababu mara nyingi nakuwa niko kwenye ground fanya marketing. Hapa na pale kwa hiyo sasa ni kama saa hizo tu saa hizo kwa sababu saa ingine kwa interaction na watu wateja ndo hivo ni kama saa mawili au matatu. Kwa hivyo.

Wikendi nakuwa niko na familia, tuna enjoy, sometimes nakuenda nje natoka na marafiki jamaa, tuna enjoy yeah kama jumamosi nakuwa na familia, mambo mengine tunatengeneza nyumbani, jumapili tunaenda kanisani, alafu saa ingine kuna marafiki out, tuna enjoy.

Mi napendelea joto kweli. Sababa, mwili wangu na baridi kabisa. Wapi kabisa. Joto napenda, joto napenda kabisa. Napenda. Kusabu hata mahali nipo ni joto kweli. E, joto mi napenda kabisa. Baridi wapi? Mwili wangu kabisa, hupendi kabisa.

Mimi kipawa niko ni kuuza biyashara, kutafuta wa teja, hiyo niko sawa kabisa, na kitu kingine kukutanisha watu kujua watu, na kitu kingine kufuatilia, ku-manage, kufatilia vitu vikawa sawa na kuingiza pesa kiwango kikubwa katika biyashara.

Mimi mwenyewe na familia yangu napenda tujadiliane nao tuangalie maisha ya kesho. Tuangalie tulivyo mafanikisho. Awe kwa watoto awe kwa mama mke wangu ama na mimi. Tuangalie vitu sasa hivi tumefanya vitu gani na kesho tunahitajika tufanye nini ili tufikie kwenye wango letu.

Mimi kwa sababu mi nakuwa marketing most of the time nakuwa kwenye ground haswa mapumziko ya mchana pana waa saa ingine huwa naenda sauna, sauna naenda sauna kidogo ili niweze kurefresh mwili nini hiyo nafanya kweli naenda sauna wakati wa kumpumuzika mchana ndiyo.

Kuhusu kuthamini kazi, tatumia kazi najihisi vizuri. Kwa sababu ni kazi ninayopenda na ni kazi ambayo inayonilipa. Na ndiyo kazi kwa sasa hivi inanifanya mimi kusaidia familia yangu. Na tayari kutengeneza future.

Mimi kama na mkutano napanga kwanza mavazi, nitakayo vaa. Kitu kingine na speech, je nitaongea topic gani. Na kitu kingine na huwa najiuliza, maswali wakiniuliza nitajibu aji. Kwa hiyo natengeneza kabisa mkutano vizuri, nikijiuliza swala na najibu.

Wakati mwafaka napofanya kazi vizuri ni asubuhi. Ni asubuhi kweli kwa sababu jioni nakuwa kabisa nimeshachoka. Asubuhi nakuwa nisawa kabisa. Nisawa kabisa asubuhi ndoo wakati mwafaka kwangu kufanya kazi zaidi na vizuri.

Ee ndiyo ndiyo mi chakula charaka napenda kwa sababu mimi ata nikiwa nakula huwa dakika tano kuwa nimemaliza mi napenda kitu cha fast food fast food napenda kabisa hili niendelee kazi kwa sababu mimi kula hay haiko deal haiko ndiyo na napenda nikule halafu niendelee kazi.

Mi asubuhi nikiamka. Mimi asubuhi nikiamka huwa naangalia kama akuna email nimepata ya kikazi ya kama na wanandugu wameniandikia kwa mtandao wangu. Kisha naangalia watoto nawajulia hali watoto kwa sababu siku hizi wako wako kwenye likizo. Kisha naenda kuoga na najiandaa naenda kazini.

Changamoto na kutana kazi, kazi nayofanya ni kazi ambayo nakuwa na mashindano kwa sababu kuna watu wengine wako wanafanya biashara iyo. Kwa hiyo ni kama ni kushindana unakuta saa ingine wateja wanakosekana inabidi ni piganishe ama kipaji kinashuka.

Mimi, kutumia muda na familia, ni kama vire weekendi, weekendi kama niko na familia, jumamosi na jumapili, jumamosi nakuwa niko na familia Tata inga tozifanya usafiki ya kio kinakua sawa, na kitu kingine, jumapiri tunaenda kanisani. Na kitu ingene saa ingine, tunatoka nje, tunasiriana, tunaenjoy.

Apana, apana, sijaishi mahali nilipozaliwa, ila ni mahali, ni mahali nimekodi, nimekodi nyumba, mi bado sija mungu hajanitarajia nijenge kwangu, ila nina muradi nitajenga kwangu, ila napoishi siyo mahali nilipozaliwa lakini karibu.

Hiyo napenda sana, napenda kujua mambo mapya, naweza kujifunza, ukitumia mtandao kama Facebook, online, Google, na ingine mitandao ingine wezekana ili niweze kujua, nijifunze ni update, nikuwe na niende na mambo ya kisasa, niende na wakati, hiyo kabisa niko tayari kabisa kujifunza lolote.

Mi naumbuka kuna siku moja, nilikuwa musumbiji, nikuwa kwa nani garage, ambayo kuwaya kutengeneza magali, nikuwa kwa training, nilikuwa sijawahi kuwendesha gali, siku ni chukua gali nikaendesha, watu walishangaa sana, nikuwa natengeneza, nikuwa jaribu kufungua, napanya upkeeping, yakin sasa siku ndoyo na kumbuka.

Iyo kawaida kama hivyo kwenye nchi yetu na ni mambo ya plastiki wamepiga kabisa marufuku. Sasa hiyo tunakuwa hatutumii na mtu kama anayo nashtaki polisi au naambia wakuu wanajaribu kutoa hiyo hasara haraka kabisa hiyo mambo ya plastiki kwetu kabisa ni kama haiko tena.

Kazi ukishikana na wengine ni teamwork huwa tunasaidizana. Kimawazo, ikikuwa shida, tunaangalia shida imetokea wapi, na tunakuwa wazo, sisi wote tukipata shida kama tuna udhaifu fulani inabidi uonyeshe hiyo ndo inasaidia sana ambia timu wa wakue hivo ili tuweze kuendelea.

Mimi kawaida, hii kazi nayofanya, nataka kufikia wakati na mimi nitakuwa na kazi yangu kwa sababu, ninafanya mambo ya hotel business, hotel business, apartment, mambo kama hayo. Sasa, mimi nataka niwe na mimi na hotel yangu, hotel yangu ama apartment, kabisa.

Hei, mimi kabisa, inapenda kabisa, Real Madrid inapenda, naniwewe kupenda wakato kuna cheza na Manchester. Hei, Manchester inate, ilikuwa ka, hei, hei, hapana para Manchester, wakana cheza na Barça, Barça, hei, Real Madrid kuna cheza na Barça, kabisa, kuna kabisa, rei, naipiga Barça, kabisa, nika furaya kabisa. Mimi, timu yangu naipenda kabisa, Real Madrid, timu zitu kanto tenazuri.